Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali pamoja na kuku. Wa kukaanga au wakupikwa kwa mchuzi. Napenda ladha yake. Ina nitosheleza vizuri na inaweza kuliwa katika nyakati tofauti. Iwe nyumbani au kwenye sherehe.

Kitabu nina chokipenda zaidi ni kidagaa kimemwozea cha Ken Walibora. Napenda kitabu hiki kwa sababu kina kinaeleza changamoto za jamii, matumizi mabaya ya madaraka na umuhimu wa kusimama kwa kweli. Kina fundisha maadili, ujasiri na kuwajibika na lugha yake ya kiswahili ni rahisi kuelewa lakini yenye ujumbe nzito.

Somo la biolojia kwa sababu linanifunza maisha yote yalio hai kupitia biolojia, tunapata kuwelewa jinsi viumbe vinavyofanya kazi kuanzia zile ndogo hadi mfumo ya mwili wa binadamu. Wanyama na mimea, pia linatufundisha kudhamini na kulinda maisha na mazingira yetu.

Napenda hesabu kwa sababu nisomo linalofundisha mantiki na utaratibu kwa kufikiria. Kupitia hesabu ni najifunza kutatua matatizo, kufanya mukadirio sahihi na kuelewa mifumo ya nambari inayotumika kila siku maishani. Kwa hivyo, hesabu ni somo la nambari, bali ni chombo cha kukuza akili na busara.

Lengo langu la muda mrefu kazi nikufikia ufanisi mkubwa wakutoa mchango wa kweli. Katika timu yangu, nataka kujifunza kila kipengela cha kazi yangu vizuri. Kuwa kiongozi mwema na kuhakikisha kwamba kila mradi ninao shirikiana nao unafanikishwa kwa ubora.

Mfanyabiashara bora zaidi ni yule anayejua kusoma soko na kufahamu wateja wake. Ana ubunifu katika kupata njia mpya za kukuza biashara lakini pia ana nidhamu na subira katika kufanya maamuzi.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumaliza masomo yangu. Hilo lilinipa furaha kubwa na kuongeza kujiamini kwangu. Pia linanifundisha thamani ya bidii na uvumilivu. Na kunitia motisha ya kufanikisha malengo yangu ya baadaye kila ninapofikiria tukio hilo hunifanya nihisi furaha na shukran kila kwa kila hatua niliyopitia kufikia pale.

Ndio, napenda kutembea mstuni kwa sababu hunipa utulivu wa akili na hunifanya nijisikie karibu na maumbile. Hewa safi, sauti za ndege na mandhari ya kijani. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia amani ya asili.

Mimi kawaida natumia muda wa kati ya masaa mbili hadi nne mtandaoni kila siku hii ni kwa ajili ya kujifunza kuwasiliana na wengine na pia kupata burudani kama kusoma au kuona habari. Napenda kuhakikisha muda huo hauzidi kiasi ili pia niwe na nafasi ya shughuli za nje na kupumzika.

Sera ya mawasiliano kazini kwa sababu mawasiliano wazi na sahihi huunda msingi wa majukumu yake. Taarifa muhimu zinawafikia wahusika kwa wakati na changamoto au mawazo ya wafanyakazi yanashughulikiwa haraka. Pia huongezea ushirikiano na heshima kati ya wafanyakazi, wateja na washirika.

Wakaribisha wafanya kazi wape kwa eshima, ukarimu na utulivu, na pia kuajumuisha katika mikutano za kampuni, kuwaonesha mazingira ya kampuni, na pia kuawusisha katika mikutano.

Na kaa hadi saa tano usiku ni kiwochi ni kitazama filamu yangu ni nayo ipenda ni kisoma vitabu na kujianda siku na kuanda ratiba yangu ya siku ifuatayo. Na pia kutayarisha mavazi nitakazo zivaa siku ifuatayo.

Nina kipawa cha uimbaji, nina sauti nzuri sana, na pia nikiimba huwa nafurahia sana, pia nina kipawa cha kupika, napenda kupika sana, hasaa kupika chakula kama pilau, nyama, wali na zinginezo.

Kitendo kinachonifanya nifurahi sana ni kuzungumza na familia yangu na marafiki zangu kupiga story kutazama filamu zinazonifurahisha kama komedi na drama za mapenzi.

Kuzungumuza na kila mfanyikazi kwa njia ya heshima na utulivu. Pia kushikana mkono na kufanya kazi kwa pamoja. Pia kupeana maadili na kukosoa mfanya kazi kama amefanya makosa kwa njia sahihi.